Manzaro katika dirishani mwangu ni napoona mazingira ya nje na nikiangalia kwa nje na ona mijengo na miti ambayo inavyopendeza. Na wakati wa usiku ndipo huwa napenda sana manzaro ya dirishani mwangu sababu imetulia.